Njia ambalo ninalotumia kila wakati ni napo safiri ni la gari aina ya matatu. Haya magari huitwa matatu hizi sehemu za Kenya. Kwa mara nyingi nikienda kazini nikitoka kazini au nikienda nyumbani kwenye kutembelea wazazi natumia aina ya matatu. Haya ni magari la ambalo la natoka Japan sana sana kutoka kampuni linalo itwa Nissan Kwa mara mchache na naweza kutumia ndege but sana sana natumia usafiri wa gari wa aina ya matatu.

Rafiki wangu wa karibu zaidi, jina lake anaitwa Simon Tuliweza kupatana kwenye kazi tulilokuwa tunafanya wote ambapo mimi nilikuwa katika kitengo cha ununuzi na yeye alikuwa katika kitengo cha usafiri Kwa mara nyingi tuliweza kupata, tunapenda kufanya vitu zinazolingana sana sana kucheza mpira wa kikapu ama wakati wa kupumzika Tunaenda tunakunywa bia ama pombe na kusikiza mziki pamoja mziki aina wa rege Mana yeye ni rafiki wangu wa karibu sana sana yeye ni mtu mwenye tabia nzuri Anaependa ukweli na anaependa furaha mingi sana kwenye maisha jambo ningewaeleza kuhusu rafiki yangu Simon ni kuwa ni mnyenyekevu mwenye tabia nzuri kwa bahati mbaya aliweza kupoteza mama yake mwezi huu Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi Niliweza kuwa naye kwa wakati huu mgumu pamoja na familia yake kwa ujumla hayo ndo machache naeza sema kuhusu rafiki yangu Simon.

Naam, napenda chakula kitamu. Sidhani, yupo binadamu yoyote ambaye hapendi chakula kitamu. Kuna aina mbali mbali ya vyakula. Na vingine vitamu zaidi kuliko vingine. Lakini, jambo muhimu ni kuwa kila binadamu yuopenda chakula kitamu.

Kwa siku siwezi kuweka kipimo kwa mara ngapi na na ninapo ngoja barua pepe Kwa vile wakati wawote barua pepe unaweza ingia kwenye simu langu nimeweza kueka notification ya kunieleza barua pepe liinapo ingia Ninapo amka asubuhi hicho ndo ni jambo la kwanza na mabalo naangalia kwenye simu Before, kabla hata ni sijaosha uso wala kunywa kiamsha kinywa nafunguanga inbox kule msisimiko flani, mchanga nyiko wa tamani na wasiwasi nikiijiuliza Je leo ndio siku nitakayo pata barua pepe Nikiweza kuitwa kufanya interview kwenye usajili wa kazi Kwa vile kwa wakati huu niko katika harakati ya kutafuta kazi Kwa hivyo, vile nivyo sema siwezi weka kipimo mara ngapi kwa siku Lakini kwa kila wakati ninaweza ingia wakati wowote kuangalia kama hakuna barua pepe umeingia mimi hutuma barua pepe kwa wakati mwingi nikitafuta kazi.

Hayo maswali yananifurahisha zaidi. Hili ni kama lile swali la je, unapenda chakula kitamu. Kuenda pwani ni kitu ninachopenda sana. Ningelikuwa na uwezo, ningeweza kuwa natembelea pwani kila mwezi. Lakini kuna jambo moja kuhusu pwani ambalo silipendi zaidi. Nalo ni jua kali linaloshuhudiwa sehemu za pwani. Napenda kwenda pwani kwenye bahari Napenda kwenda pwani kwa vile ya chakula ya pwani Napenda kwenda pwani kwa vile ya watu na utamaduni za kipwani na kusafiri kwenda pwani hivi huku nchini Kenya limefanywa kuwa jambo rahisi sana ambapo lilizindua usafiri kupitia gari la moshi Iinalojulikana kama SGR Kwa hivyo pwani sana sana kwa msimu huu wa Christmas na New Year wakenya wengi husafiri kuenda pwani kuvuka mwaka na kusherehekea kuzaliwa kwa Yesu so Kwa ufupi pwani ni sehemu ya kuenda kutuliza mwili ama kupa watu wanapenda kusema kupatia mwili pole na pia kupumzisha akili kwa vile kwa mwaka mzima umefanya kazi umetia bidii inafika mahali, unataka kupumzisha mwili na akili unaweza kutembelea pwani ni mahali moja ambalo sana sana watu huenda nami pia napenda sana kuenda kutembelea pwani.

Nam nimeweza kutembelea ziwa mbalimbali, na mito mbalimbali humu nchini Kenya. Nilizaliwa sehemu la magharibi la Kenya. Ambapo kuna mto unaitwa mto Nzoia, kuna mto unaitwa mto Yala, na mingine mengi. Nimeweza kuzuru hizi mito na mengine yalikuwa yanapita karibu na mahali tulikuwa tunaishi Pia nimeweza kutembelea ziwa mbalimbali Kuna ziwa Victoria ambalo ni ziwa kubwa zaidi Afrika yote na linalopatikana katika nchi tatu Kenya, Uganda na Tanzania Nimetembelea ziwa Victoria upande wa Kenya sehemu inayoitwa kisumu Nimeweza kutembelea ziwa Baringo, ziwa Bogoria, ziwa Naivasha na mengine mengi haya ziwa na mito ni sehemu mzuri za kuzuru Kiutalii na pia kufanya shughuli kadha kama kuvua samaki ama kuogelea na nahimiza watu wote nchini waeze kuhimiza kuimidi ziwa na mito vyote.

Waswahili husema kila mteja huwa sahihi Kwa kimombo ni the customer is always right Mimi huweza kushughulikia wateja wangu Kwa kuwasikiliza kwa makini iwapo wana tatizo lolote Kisha ninaweza kuwapa jibu ikiwa ninalo kwa saa hio nawapa jibu sahihi kwa haraka na kwa njia ya yenye wanaweza kuelewa vizuri na pia katika hiyo hali ya kuwapa jibu naweza kuhakikisha ya kwamba wanahisi wamedhaminiwa kwa kupitia mawasiliano ya wazi ya kiheshima na suluhisho unalowapa ni la kudumu. Lengo kuu ni kueza kugeuza changamoto walilokuja nalo kuwa fursa ya kujenga uaminifu kati yangu na mteja wangu. Ukiweza kuwasiliana nao kwa njia ya wazi ya heshima na ambayo watahisi wamethaminiwa Mkishatatua hilo tatizo ama changamoto Utapata kuwa watakuwa wameridhika zaidi kuliko ata hapo awali kabla wakue na hilo changamoto.

Naam ili kuweza kupunguza matumizi ya plastiki, inajaribu kabisa kuto tumia plastiki yenyewe kwa maisha yangu kwa vitu ambavyo nafanya kila siku. Iwe ni kubeba vyakula, kubeba vitabu, kubeba kitu yoyote lilo na jaribu kupunguza na tumia plastiki kikapu ambacho hakija tengenezwa kupitia plastiki. Kuna haya maji madogo ya nauzwa kwenye plastiki. Kupunguza kutumia plastiki na kuweza kuongeza utengenezaji wa haya maji. Naweza kubeba chupa yangu ya chuma ambalo natumia kwa siku kila wakati maji unaisha naongeza Nimezungumuza kuhusu kiondo ama mifuko ya kitamba Hii itaweza kufanya nisiweze kunikienda sokoni kubebea ya vitu kutoka soko Situmii mifuko ya plastiki Naiki kiondo ama mfuko wangu wa kitamba naweza kurudia kutumia kwa wakati nyingine ambapo natembelea sokoni kwenye kazi ninalofanya ninaponunua vifaa vyo vyote vile Badala ya kununua hivyo vifaa kila wakati naweza kununua maramoja ili kupunguza vifaa vya plastiki vinavyo tumika kupanga haya bidhaa I think zinaitwa vifungisho.

Katika kampuni lolote, sera lile la muhimu kabisa kulingana nami ni ule wa kitengo cha human resource. Nimeweza kusahau kwa kiswahili inaitwa nini. Lakini lile sera la maadili na uadilifu ambalo linaitwa code of conduct and ethics kwa kingereza. Nadhani ni la muhimu sana ili linaweza kuweza kueleza wafanyikazi vile watavyo fanya kazi pamoja, Litalilinda jina la kampuni kwa kimombo linaitwa reputation, Italinda kila mfanyikazi kuzuia unyanyasaji wa aina yoyote itakupa uhuru wa kutoa maoni wako bila uoga ya kwamba ati wale viongozi wa kampuni wataweza kukuadhibu So hili sera la maadili na uadilifu Litaweza kukinga jambo lilo kutokana itajenga hili sera pia litaweza kujenga mazingira ya kuaminiana katika kampuni na litaweza kuzuia, kutokea vita, hivi ya wafanyikazi, hivi ya mfanyikazi na mkubwa wake, mfanyikazi na mwenzake. Kwa hivyo sera lililo muhimu zaidi ni maadili na uadilifu.

Wakati wa mvua sana sana ningependa kuwa mahali kuna kinga dhidi ya mvua huo Sidhani ningependa kupatikana kwenye mvua kwa wakati wowote Lakini na upenda huo mvua kwa vile mimi kama natoka sehemu ambayo wanafanya ukulima zaidi Wamimea mbali mbali na hata kufuga ng'ombe kwa hivyo Siwezi kuchukia mvua na penda mvua kwa vile linasaidia wakulima huko nyumbani, kumeesha mimea ambayo yamepandwa na pia kwenye mifugo Sidhani kuna siku nimewahi furahia mvua zaidi Kwa mara nyingi mvua imekatiza shughuli kadha ambavy ningependa kufanya Mvua imekatiza usafiri, mvua imekatiza mchezo kama mchezo wa kikapu, mchezo wa mpira iKiwa ni mvua ule mkubwa zaidi Lakini nikiwa utotoni, labda nikiwa utotoni nilipenda kufurahia mvua zaidi Kwa vile tungeweza kucheza na wenzangu kwa mvua Lakini jambo hili lingeweza kukera sana wazazi ambao walikua wanatukataza kucheza kwa mvua Mvua umebadilisha mipango kadha wa kadha Mvua umeweza kubadilisha mkutano na marafiki zangu, mkutano na mpenzi wangu mkutano kazini haswa siku ambavyo sikukuwa na gari mfumo wa usafiri ambayo kutaka mvua kule nyumbani mvua umetatiza hali ya usafiri kusafirisha mifugo, kusafirisha mimea ambavyo vimevunwa kutoka shambani So mvua imetatiza mipango mengi sana Nikiwa kwenye nyumba na tuseme ni wikendi hivi na nisikie mvua wataka kunyesha Ninajawa nafuraha kwa vile ninaweza pumzika vizuri zaidi nikiangalia video ama nikitulia kwenye kitanda kama nimejifunika na kupumzika kutokana na wiki mrefu kwa hivyo mvua na umazuri yake na mambawa yake wala siwezi kuwa na shida nalo.

Nina mitaa mbili, mitaa mtaa wa kikazi na mtaa wa nyumbani ambapo nilipozaliwa kwa mtaa wa wangu wa kikazi napendea mambo mengi ya kwanza kabisa kuna watu wengi wanaishi katika huu mtaa naweza kuwa na marafiki wengi na kutoka huwa haina kabila mbalimbali Jambo nzuri sana utaweza kueza kujua utamaduni wa watu tofauti Kuna sehemu nyingi za kutulia hapa mtaa naoishi mtaa wa muziki, mtaa wa kula, mtaa wa michezo haswa huku Nairobi mchezo yote ya Kenya Iwe ni riadha, iwe ni mpira, iwe ni mpira wa kikapu unaweza kuwa nahudhuria haya michezo mtaa wa nyumbani napendea kupitia hali ya anga ya mvua mimea yanakuzwa, mifugo yanakuzwa kwa hivyo ni jambo mzuri haya mitaa yanautofauti yao lakini yote yana mambo mazuri mazuri ya kupendea.

Vile naposhughulikia vile navyoshughulikia kazi za dharura, ni kwa kupanga ratiba wa siku na kueka hilo jambo la dharura kuwa la kwanza kwenye ratiba. Kabla niweze kushughulikia hilo jambo naweza kutulia kwanza Nipange zile kipaumbele mambo ambayo nitavipa kipaumbele au vipaumbele na kuwasiliana haraka na wadau ilikutoa suluhisho la haraka bila kupoteza ubora ama muda.

Kama unavyojua watu wenye wanatoka sehemu ya Rift Valley kutoka wa kabila la Kalenjin. Mimi ni mkalenjin kwenye haswa mkipsigis na sisi hufuga ng'ombe. Tunajulikana kwa kufuga ngombe na tunajulikana kwa kunyo maziwa. Kwa hivyo, napenda sana maziwa. Tuna maziwa aina ya mala. Maziwa mala ama maziwa lala. Ambayo sisi huita mursik na napenda sana kunywa maziwa fresh ama maziwa lala ambayo inajulikana sana sana na wakalenjin hasa wakipsigis.

Ninapendelea sana kusoma habari mtandaoni ukilinganisha na kusoma gazetini. Zaidi ni kwamba habari mtandaoni naweza kuupata kwenye simu na hata hilo hilo gazeti linapatikana kwenye mtandao kwa hivyo Sioni haja wa kutafuta gazeti ikiwa naweza pata habari hiyo hiyo mtandaoni na pia naweza pata gazeti hilo hilo kwenye mtandao.

Ninatumia simu yangu zaidi kwenye kuwasiliana na marafiki, kuwasiliana na wafanyikazi wenzangu, kuwasiliana na familia yangu hicho ndo jambo zaidi lililofanya ninunue simu, niweze kukuwa na simu, ili niweze kuwasiliana na wenzangu. Lakini pia naweza tumia simu kukusoma kwa masomo yangu. Naweza tumia simu kusoma habari kutoka nchini na pia kutoka ulimwenguni mwote na pia naweza tumia simu kucheza aina ya michezo kadha wa kadha.

Wakati ambao nikona mgorogoro na mtu, mimi upenda kujitenga na huyo mtu kwanza, sipendi kutafuta suluhu nikiwa na makasiriko. Kwa hivyo nitajitenga na huyo mtu kwa muda mfupi, ili niende nipunguze hasira, na ili niweze kuthatmini huo aina ya mgorogoro ambao tukonao na huyo mtu. Kisha niweze kutafuta mbinu za kutatiza, mbinu za kupata suluhu ya hilo tatizo na hulo mtu. Kisha baadae ni tarejea ili tuweze kuzungumza na huyo mtu kama hasira zimepungua na nimesha fikiria niko na suluhu kwa huo mgorogoro.

Umeme inapokatika basi mimi huona hilo kama fursa la kutoka nje, kupatana na watu, kusalimiana na majirani ama kutembea ili nifanye mazoezi kidogo ya kimwili. Umeme unapokatika pia naweza kufanya majukumu za nyumba kama kuosha vyombo, kupanguza nyumba, kuosha manguo, kupanga manguo ama usafi wowote huo kwa ujumna. Pia umeme unapokatika ni fursa nzuri na kuketi na kueza kuwaza mawazo ambayo yamekua yakikusumbua na kutafuta majibu nadhani kwa kimombo inaitwa meditation. Kwa hivo mi hupenda kutulia kwenye kiti na kufikiria mawazo na kutafuta majibu ya mashida ambazo niko nazo ama ilikuweza kufanya uamuzi ambavyo nitavyoendelea mbele.

Sana sana napenda kufanya kazi na wengine. Napenda kushirikiana na wenzangu kufanya kazi ili tuweze kutatua. Tunapokuwa na kazi kubwa kufanya. Napenda wakati ambapo tunaweza kugawana kazi hilo. Kila mtu akuwe na sehemu lake la kufanya. Kisha sisi wote tunakuja baadae pamoja. Tunakusanya na kuekelea pamoja na kumaliza kazi hilo. Kwa hivyo, kwa maoni yangu, nadhani kufanya kazi tukiwa wengi, ni rahisi kuliko kufanya kazi ukiwa pekee yako. Hata kama kufanya kazi wengi, iko na machangamoto zake. But kwa maoni yangu, napenda tukiwa wengi, utaweza kufanya kazi ukiwa na furaha.

Naam, napenda kupika. Hapo awali nilikuwa nimezungumzia kuhusu jukumu la nyumba ambalo sipendi sana na ilikuwa kuosha vyombo. Lakini ikifika kwa kupika chakula, napenda kupika chakula. Napenda kujifunza kupika chakula aina mbali mbali. Nikiweza kupata recipe ambayo naweza fuatilia na kupika. Napenda sana. Na pia napenda kula chakula ambacho nimekipika mimi mwenyewe. Kushinda vile kula chakula ambacho kimepikwa na mtu mwingine.